Ndiyo, mimi napenda kujaribu teknolojia mpya. Kwa sababu ni moja kati ya vitu ambavyo huwa ninapenda sana matumizi ya teknolojia, kwa teknolojia mpya zinapotoka, nimekuwa ni mtu wa kufuatilia na kuona je, inanifaa? Ninaweza nikaitumia au siwezi nikaitumia mtu napenda sana kujaribu teknolojia mpya.

Huwa napenda sana kwenda kula restaurant kuna restaurant moja nimekuwa nikienda mara kadhaa ni nzuri sana wana vyakula vizuri, wasafi, wanajitahidi kuhudumia watu kwa namna nzuri, wanaongea na wateja vizuri kwa hivyo napendelea sana kula pale kama nisipokula nyumbani. Iile ni eneo moja zuri sana. Linapendeza mno.